Ndiyo ninaweza piga picha zangu mitandaoni, ili marafiki zangu na pia maadui zangu waweze kuziona, kuzipenda na pia kujua jinsi maisha yangu yanavyoendelea. Kwa hivo naweza posti picha zangu kwenye mtandao uni.

Ningependa kujifunza jinsi ya kutengeneza pesa mtandaoni kwa sababu nimepoteza muda mwingi katika kufanya mambo ambayo hayanisaidii kwa hivo. Nyingependa kujifunza kitu kama kufanya kazi za kutrain AI ili kunisaidia kupata pesa wakati ambamo niko sifanyi mambo mengine kama vile kusoma.

Mama yangu alinifundisha jambo muhimu sana alinifunza kuwaheshumu wenzangu, alinifunza kwamba kila mtu ni wa maana, na kwamba tunafaa kusaidiana na ndugu zangu, na pia marafiki zangu katika matatizo ambayo tunayapitia. Kwa hivyo nimejifunza mengi kutoka kuwa mzazi wangu.

Muda wa familia yangu hupenda kupika na kutazama filamu pamoja na familia yangu. Pia mimi husaidia familia yangu katika kufanya kazi za nyumbani kama vile shambani, kukatia ngombe majani na pia kuwalisha mifugo kama vile kuku, kama vile paka, mbwa. Hio ndio ambayo mimi hufurahia sana nikiwa nyumbani.

Mara nyingi mimi hucheza na dada yangu kwa sababu yeye ni rika sawa na mimi na pia yeye hupenda michezo mingi na sana sana sisi hucheza michezo ya mitandaoni kama vile mchezo wa kandanda yeye ana simu mimi pia nina simu tunaungana na kucheza mchezo wa kandanda kwenye simu zetu.

Kinachonifanya nifurahi sana ni hakikisho kwamba maisha ya takuwa mema, hata kama changamoto zipo kila siku, ukizidi kutia bidii na kuwa na mawazo mema na kujua kwamba kila kitu kita kuwa poa ina nifurahisha sana.

Kula ugali kwa sana kwa sababu ugali ndicho chakula kinachopatikana kwa urahisi sana na pia unga wa ugali ni wa bei nafuu na kwamba ugali waweza kula na vyakula tofauti tofauti kama vile nyama, sukuma, maziwa.

Mazingira ya pwani yanapendeza sana katika kazi kwa sababu kuna hewa mzuri kutoka kwenye bahari na pia kwamba kuna vyakula tofauti tofauti mtu anavyoweza kujaribu katika pwani.

Ninapenda harufu ya maembe kwa sababu maembe ni matunda matamu sana. Kwanza, maembe yanapoiva yanatoa harufu nzuri sana. Na ninaponusia harufu hiyo ya maembe, inanipa hamu ya kula maembe zaidi. Kwa hivo mimi hupenda sana harufu ya maembe.